Mimi hufanya mambo madogo madogo kulinda mazingira katika maisha ya kila siku. Kwanza hujaribu kutotupa takataka ovyo ovyo na badala yake kueka taka mahali panapofaa. Pia huwa napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko enye iko reusable inapowezekana. Wakati mwingine hushiriki katika cleanup activity zao kuhamasisha watu walio karibu nami waheshimu mazingira.

Ndiyo, mimi huvaa saa mara nyingi, hasaa nikitoka nje au nikienda kazini. Kuvaa saa hunisaidia sana kumanage muda wangu na kuhakikisha sifiki late kwa shughuli zangu. Pia saa ni accessory poa ambayo inaweza kucompliment outfit. Wakati mwingine kutumia saa kucheck muda haraka bila kutoa simu.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa kama pet. Napenda mbwa kwa sababu ni mnyama wa uaminifu na wanajua kuwa rafiki mzuri sana. Umbo pia anaweza kusaidia kulinda nyumba na kufanya mtu ajisikie salama. Zaidi ya hapo, kufuga mbwa inaeza fanya niwe active kwa sababu ya kumtoa nje kutembea.

Somo nililopenda sana shuleni ni mathematics, nilipenda hesabati kwa sababu ilinifanya nifikirie kwa njia yenye ni logical na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Pia nilifurahia wakati ambapo nilikuwa napata jibu sahii baada ya kujaribu mara kadhaa, hesabati ilinisaidia pia kujenga nidhamu na kuwa makini katika mambo mengine ya maisha.

Mara nyingi huwa naangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku, hasaa asubuhi na mchana. Nikiwa na kazi ama nikisubiri, majibu muhimu, huwa naangalia email kwa makini zaidi. Pia huwa naangalia jioni kuhakikisha sijaachwaa na ujumbe wowote muhimu. Kuangalia barua pepe, mara kwa mara hunisaidia kubaki updated, kuwa updated na kupanga shughuli zangu vizuri. Kwangu ni njia muhimu sana ya mawasiliano ya kikazi.

Mimi hupenda hupendelea kusafiri nikitumia GPS kuliko. Ramani. GPS hunisaidia sana kwa sababu inanionesha njia kwa wakati halisi na pia hunisaidia kuepuka traffic. Pia nikikosea njia GPS hunirekebisha haraka bila stress. Hata hivyo ni vizuri pia kuwa na idea ramani ili kuelewa eneo unalo safiri.

Uzoefu wangu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale niliposhugulika na project kubwa ambayo ilikuwa na deadline kali. Nilijifunza jinsi ya kupanga muda vizuri, kushirikiana na wenzangu na kushugulikia presha bila stress, kupita kiasi. Pia nilijifunza umuhimu wa communication na kuhakikisha kila siku kila mtu anelewa responsibilities zake.

Mimi hupenda kusikiliza mziki wa aina tofauti, lakini mara nyingi najikuta nasikiliza afrobeat ama hip-hop. Mziki huu unifanya nijisikie, nikiwa energized na masaa nyingine unisaidia kufocus pale ninapofanya kazi zangu. Pia napenda kusikiliza mziki wa bongo flavor, mara chache, kwa burudani na kupumzika.

Mimi husherehekea siku kuu kwa njia nyepesi, lakini meaningful. Mara nyingi kupenda kuwa na familia au marafiki wa karibu. Tukila pamoja na kuzungumza kuhusu mambo mazuri ya maisha. Wakati mwingine, tunapanga activities ndogo kama picnic au kuangalia filamu pamoja. Pia ni fursa ya kureflect mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya.

Njia, ninazotumia kupumzika huwa ni nyingi kulingana na mood na wakati. Mara nyingi napenda kusikiliza muziki, nikiwa nyumbani au kuangalia movie nzuri. Wakati mwingine hupenda kuenda nje, kuchukua fresh air na kutembea kidogo ili kurelax mwili. Pia napenda kutumia muda na marafiki au familia kuongea na kucheka pamoja.

Jukumu ninalopenda sana kazini ni pale ninapokuwa na responsibility ya kupanga au kucoordinate kazi fulani. Napenda kuona kila kitu kinaenda vizuri na kuhakikisha kila mtu anafanya sehemu yake. Pia napenda pale ninapopata chance ya kushughulika na watu na kusaidia kusolve matatizo madogo madogo ya timu.

Ninaposhugulikia wateja hua najaribu sana kua friendly na patient ili kuelewa mahitaji yao vizuri. Kwanza uskiliza kwa makini kile wateja wanachosema, kisha kutoa solution na msaada kwa njia ya heshima na kwa haraka iwezekanavyo. Pia napenda kuhakikisha wateja wanajisikia satisfied na kuwa na experience nzuri.

Msimu ninaopenda zaidi ni kipindi cha rainy season. Napenda mvua kwani huwa inafanya nijisikie fresh na environment inakuwa nzuri na safi. Pia mvua hunipa sababu ya kuwa nyumbani, kusoma, kupumzika na kufanya activities ndogo ndogo za kurelax. Kwa upande mwingine napenda mvua hufanya miji ionekane different na mandhari ya nature kuwa poa zaidi.

Ninamahusiano mazuri sana na wazee wangu huwa nawapa heshima na kusikiliza ushauri wao kwa makini hasaa pale wanaposhiriki experiences zao za maisha. Pia hukaa na mimi kuzungumza kuhusu mambo mbali mbali na kunisaidia kuelewa maamuzi bora ya maisha.

Mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuenda out na marafiki au na familia huwa tunanunua refreshments hapa na pale, kununua chakula. Kisha tusikize mziki pamoja, tudance, kisha tunarudi nyumbani.

Ingawa mimi bado ni kijana, ningependa kidogo kurudi kwa ujana. Sio kwa kila kitu, bali ili kufurahia tu baadhi ya memories nzuri na kupata nafasi ya kufanya maamuzi bora zaidi. Lakini pia napenda pia kutumia experience nilionayo sasa kufanya maisha yangu ya ujana yawe na maana zaidi.

Mafunzo ya kazi yaliyo nifundisha zaidi ni yale ya customer service na communication skills. Nilijifunza jinsi ya kushughulikia wateja kwa heshima na kwa patience. Pia jinsi ya kueleza maelezo kwa uwazi. Mafunzo hayo pia yamenisaidia kukoordinate kazi na wenzangu, vizuri na kushughulikia changamoto ndogo ndogo kazini.

Mimi napenda michezo ya mpira wa miguu zaidi. Napenda kuangalia mechi na pia kucheza mara kwa mara na marafiki wenzangu. Mchezaji ninaye mpenda sana anaitwa Messi, aliyezaliwa Argentina, alichezea timu kubwa ya Hispania ya Barcelona. Napenda jinsi anavyo cheza, jinsi anavyo kata watu hapa na pale. Mchezo wake unafrahisha na uwe nafanya usikie ukiwa mchangamfu sana.

Mara nyingi mimi hupenda kula ugali kwa nyama jioni au mchele kwa nyama pia au ugali kwa kuku. Kwa sababu chakula hicho unifanya niskie nikiwa nimeshiba vizuri alafu napo ongezea mboga kwa umbali na kuwa balance diet. Na kina manufa zaidi sana kwa mwili wangu.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni pale ninapopata nafasi lakini msitu huo lazima ukuwe uko safe na nina uhakika hakuna kitu kitachoniumiza huko. Huwa nafanya najisikia fresh na kunipa opportunity ya kuona nature na kurelax akili. Pia kutembea msituni hunisaidia kufanya exercise kidogo na kunipa energy.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa attitude ya openness, nasikiliza kwa makini kile wanachosema, hata kama ni kritik na kujaribu kuelewa point yao vizuri. Baada ya hapo hujaribu kuchukua sehemu zinazoweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au tabia yangu.

Ninaposhugulukia makosa kazini, kwanza mimi hujaribu kubaki mtulivu na kuchunguza kilichotokea kwa kina. Kisha kufikiria jawabu ya kurekebisha tatizo haraka iwezekanavyo. Pia huwa nazungumza na wenzangu au bosi ili kuhakikisha kila mtu anaelewa na kuzuhia makosa kama hayo kutokea tena.

Ninapo kabiliana na mabadiliko kazini, kwanza mimi hujaribu kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na jinsi yanavyohusiana na kazi yangu. Kisha kufikiria njia za kuadjust na kuhakikisha napiga kazi kwa ufanisi chini ya hali mpya. Pia huwa nakuwa flexible na kujaribu kushirikiana na wenzangu ili mabadiliko yafanyike smoothly.

Mimi huenda hospitali mare chache sana kwa mwaka, hasaa pale ninapoitaji check up au matibabu madogo. Ninajaribu kuenda kwa wakati ili kuhakikisha afya yangu ipo poa na kuepuka matatizo makubwa. Pia huwa naangalia watoto au familia zangu wanapohitaji msaada wa afya.

Mimi ushugulikia data yangu kwa njia salama sana. Mara nyingi huwa naifadhiidata muhimu kwenye cloud platforms zinazo tegemewa na backup pia kwenye external hard drives na au flash disk pia. Pia huwa najaribu kutumia strong passwords na kuupdate security settings zangu mara kwa mara ili data yangu isivunjike.

Mimi hupunguza matumizi ya plastiki kwa njia mbali mbali. Kwanza huwa na mitungi na mabegi ya reusable na ninapo kwenda dukani. Pia na napendelea kununuwa bidhaa ambazo hazina pakiji nyingi za plastiki. Wakati mwingine hushirikisha marafiki na familia kuhusu umuhimu wa kupunguza matumizi ya plastiki.

Ninapoanza kazi kwanza huwa nacheck emails na messages muhimu ili kuona kama kuna mambo yanayohitaji attention yangu mara moja, kisha huwa naorganize tasks zangu za siku na kupanga priorities ili niwe productive. Pia huwa napanga desk yangu na kuhakikisha kila kitu kiko tayari kufanya kazi vizuri bila stress.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu ambao wanasema ukweli na wanashughulikia mambo kwa open communication. Pia napenda watu ambao ni supportive na wanasaidia wengine bila kujibakiza. Kwa maoni yangu tabia, tabia mzuri kama hizi hufanya uhusiano wowote uwe poa na mzuri iwe kazini au kibinafsi.

Naupenda mziki wa jadi, hua unafanya nijisikie connected na culture yangu na historia ya inchi yangu. Pia napenda kusikiliza nyimbo za jadi wakati wa family gatherings au sherehe ndogo ndogo ndogo kwa sababu hunisaidia kucheka kuimba pamoja na kufurahia wakati mzuri.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha za mziki mara chache ilikuwa ni experience poa sana kwa sababu unapata kuskiza mziki live na kushare vibe na watu wangu na watu wengi yani napenda vile atmosphere yake inakuanga lively na watu wote wanakuwa wamekuja kufurahia mziki.

Mimi huenda maktaba mara chache, kulingana na mahitaji yangu wakati mwingine nikiwa na masomo, ama research ya kufanya. Napenda kwenda maktabani kwa sababu ni tulivu na inasaidia kufocus vizuri. Pia napenda mazingira ya maktaba kwa sababu hakuna kelele nyingi na mtu anaeza kusoma bila distractions.

Ndiyo napenda kucheza na watoto wanafurahia sana kupenda kuspend time nao kwa sababu wanakuwa na energy na furaha nyingi. Kucheza nao hunifanya nijisikie relaxed na kunikumbusha kuwa kuwa na furaha katika mambo madogo madogo. Pia napenda kuwafundisha vitu rahisi rahisi wakati tunacheza.

Kumbukumbu zangu nzuri za shule ni zile za kuwa na marafiki na kushiriki activities za pamoja. Nakumbuka sana wakati wa break na games ambapo tulikuwa tunacheza, kucheka na kufurahia bila stress. Pia nakumbuka walimu wachache waliokuwa wanatuhamasisha na kutuamini hata wakati mambo yalikuwa magumu.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya birthday yangu. Napenda sherehe ya kuzaliwa kwa sababu ni siku ya kujikumbusha safari ya maisha na kushukuru kwa mwaka mwingine. Hua napenda kusherekea kwa njia rahisi, nilikuwa nikiwa na marafiki na familia wa karibu, tukikula, kucheka na kusikiza mziki. Sio lazima iwe sherehe kubwa. Hata kukaa tu na watu unaowapenda inatosha.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga, mara chache sana. Yoga hunisaidia kutuliza akili na mwili, hasa baada ya siku yenye stress nyingi. Nilipenda vile inahusisha kupumua vizuri na kunyoosha mwili pole pole. Hata kama sifanyi mara kwa mara, ninaona yoga ni activity poa ambayo inaweza kusaidia mtu kuwa mtulivu na akue focused.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa flexibility na kunisaidia kumanage muda wangu vizuri. Nikiwa nyumbani naweza kufocus bila kelele nyingi na kupanga kazi yangu kulingana na priorities zangu. Pia, ina nisaidia kusave muda na kusafiri na kupunguza uchovu. Hata hivyo unajua ni muhimu kuwa na discipline ili kazi iendelee vizuri.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa hasa asubuhi ama jioni. Maziwa hunifanya nijiskie nikiwa na nguvu na hunipa energy ya kwanza siku vizuri. Mara nyingi hunywa maziwa na chai au wakati mwingine pekee yake, pia najua maziwa ni mazuri kwa afya kwa sababu ya na virutubisho muhimu.

Kabla ya kulala, mimi hupenda kufanya mambo madogo madogo ya kupumzika. Mara nyingi hupenda kusoma kidogo, kusikiliza muziki tulivu au kuangalia video fupi fupi. Pia huwa na adjust light na kuhakikisha chumba ni tulivu na safi. Wakati mwingine napenda kuandika mambo muhimu ya kesho ili akili yangu iwe na amani.

Wakati umeme unapokatika, kwanza mimi hujaribu kupanga mambo yangu ili kuendelea kufanya kazi au activities zangu bila stress. Kwa mfano, nitaweka flashlight au kutumia battery power devices kama ni usiku. Pia naweza anza kufanya mambo madogo madogo ambayo haitaji umeme kama kusoma vitabu na kupanga vitu. Au kuendesha baiskeli pia mara nyingine kama ni usiku huchukua nafasi ya kupumzika.

Ndiyo, ninawafahamu majirani wangu vizuri, napenda kuongea nao mara kwa mara, na kuhakikisha, na kushirikiana kwa mambo madogo madogo ya kila siku, wakati mwingine tunasaidiana hapa na pale, kunapokuwa na changamoto yoyote, pia napenda kuunda environment nzuri ile ya neighborness, ili kila mtu ajisikie comfortable.

Naam, nimewai kushiriki mashindano mara katha shuleni na pia inje ya shule. Mara nyingi nilijifunza vitu vipya na jinsi ya kushindana kwa hishima na wenzangu. Hata kama sikushinda kila wakati nilifuraiya ile experience ya kujitahidi na kujua maeneo yangu ya nguvu na weakness.

Ndiyo nimewai kulima mara kadhaa, hata sasa hivi mimi hulima hasa wakati wa shuleni au kusaidia nyumbani. Napenda kulima kwa sababu kuna nifundisha uvumilivu wa jinsi, uvumulivu na jinsi ya kushugulikia kazi kwa subra. Pia kunanipa appreciation ya chakula tunachokila kila siku.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho, mimi hujaribu kupanga kazi zangu mapema na kuprioritize task muhimu kwanza. Mimi hufanya list na kuhakikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. Pia hujaribu kuwa focused na kuepuka distractions ili nisiache kazi ibaki.

Ningependa kujifunza programing au coding kwa sababu ni skill muhimu sana kwa sasa na inafungua fursa nyingi za kazi pia ningependa kujifunza lugha mpya kama kijapani au kichina kwa sababu itasaidia kuwasiliana na watu tofauti na kuelewa cultures nyingine.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu yangu ya mkononi. Naitumia kuwasiliana na marafiki, familia, kufuata habari na pia kwa kazi za kila siku. Pia unisaidia kupanga ratiba, kufanya malipo na kujifunza vitu vipya mtandaoni.